Harufu ninayawipenda zaidi ni harufu ya vanilla Ninapohisi harufu hii ina nikumbusha wakati wa mapishi ya biskuti nyumbani na harufu niliokuwa nae ni kikula na familia Harufu hii hunifanya nijisikie furaha na utulivu na mara nyingine huniletea kumbukumbu nzuri za nyumbani na wakati mzuri nikiwa na wapendwa wangu.

Changamoto ninazo kukutana na nazo kazini ni kama ukosefu wa muda wa kutosha kushirikiana na watu mbalimbali na wakati mwingine vikwazo vya teknolojia Hata hivyo ninaitaji kushugulikia changamoto hizi kwa kupanga vizuri na kufanya kazi kwa utaratibu na ufasaa zaidi.